Je umewahi kusafiri kwa ndege la Sijawahi kusafiri kwa ndege ila nina mpango kusafiri kwa ndege Kwani nahisi ya kwamba ni sifa nzuri ambazo ndege inazo na pia ni starehe sana kusafiri na ndege Hivo basi nina matarajio kusafiri na ndege hapo mbeleni hata kama ni kwenda nchi za nje ama nchi za afrika.

Je, unapenda hesabu? Ndiyo, napenda hesabu. Napenda hisabati sana na hisabati ambalo ni vitu ambavyo nilivipenda kutoka nikiwa shuleni. Napenda kucheza na nambari, iwapo kama ni kuongeza, ama ni kuondoa. Mahesabu nayapenda sana na kila wakati napenda kufanya mahesabu, hata wakati ninapokuwa nyumbani.

Tendo gani cha uwema umewahi kufanya? Tendo cha wema ambato nishaifanya ni wakati mmoja nilikuwa nimepanda gari la dala dala na katika yale maeneo palikuwa na mama mjamzito ambaye kwa bahati mbaya hakuweza kupata nafasi ya kuketi alikuwa amesimama basi kwa vile niliona kuamba mimi mwenyewe nikijana ambaye nina nguvu na ninaweza kusimama basi nikeaza kumwambia kwamba haje aketi mahali nilipokua nimeketi nami nikapata kusimama.

Unapendelea suruwali ya masketi. Kwangu mimi kwa sababu mimi ni kijana basi napenda suruwali ambazo suruwali ambazo hazinishiki sana na pia hazijaniachilia sana suruwali ambazo nikizivaa. Zinanipa mwonekano mzuri na pia zinanipa mvuto kwa watu kwa hivo. Napenda suruwali kwa mimi.

Mafanikio gani umeyapata kazini Mafanikio ambayo nimepata kazini ikiwemo ni kuongezwa mshahara kuwa nimepata kufanya kazi sana kwa miaka mingi katika hio kampuni basi wameweza kuniongeza mshahara na pia kunipa kitu ambacho kinajulikana kama vile health insurance ile pale wakati nitakuwa na matatizo ya kiafia basi nitapata kutumia hela za kampuni na wala si hela zangu.

Nieleze kuhusu kinywaji unachokipenda zaidi. Kinywaji ambacho nakipenda zaidi ni kinywaji cha kahawa. Kahawa ni kinywaji ambacho nakipenda sana na wakati ninapokunywa kahawa ni wakati wa asubuhi ama wakati wa jioni na aliyenielekeza kukunywa kahawa basi ni mzazi wangu ambaye ni baba na napenda sana kunywa kahawa kunywa wakati napokunywa basi nahisi kwamba napata nguvu.

Ushauri gani ungependa kumpa mtu mwingine? Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine basi ni kutumia munda waki vizuri na kutumia munda waki mwema. Kwa sasabu munda ukienda basi hatapata munda mwingine wa kufanya kitu fulani. Hivyo basi munda ambao anao aweze kuutumia vizuri na vyema zaidi.

Niambie kuhusu kitabu unachokipenda zaidi. Kitabu ambacho nachokipenda zaidi ni kitabu cha kidagaa kimemwozea ni kitabu ambacho kineelezea wakati ya binti wawili ambao wanajulikanaga kama amani na imani ni kitabu ambacho nilikisoma wakati nilikokuwa pale shule ya upili na kitabu sana nakipenda sana kwa sababu kinaushauri na kinamalekezo mazuri sana maishani.

Je, una kumbukumbu gani ya kutisha? Kumbukumbu ambayo ninayo ya kutisha ni kumbukumbu ambayo siku moja tulikuwa tumeenda pale porini kuwinda wanyama katika mbuga moja ya Tsavo na wakati tulipokuwa pale porini basi tuliweza kufumaniwa na ndovu kadhaa ambao waliweza kutukimbiza. Kwa dakika kama 30 hivi ilikuwa ni kitu ambacho ilikuwa sana cha kusuwa Tukilinganisha kwamba nilikuwa bado mtoto Kwa hivyo basi ni kumbukumbu ambayo ilitisha sana maishani.

Unanzaje mradi mpya wa kazi? Mradi mpya wa kazi, jinsi unafyoanza basi unatafta eneo ambalo, nitaeka mradi, na pia kutafta hela za kutosha na kujua watu eneo hilo kama wanapenda huu mradi ambao unataka kuanza. Na kitu cha pili basi unatafta fikaratasi ambavyo mtu anafaa kuwa navyo, fikaratasi ambavyo inajulikana kama vile vya sheria ama vya serikali ambavyo mtu anafaa kuwa navyo.

Unapenda chakula chenya mafuta au kisicho na mafuta. Chakula ambacho nakipenda mimi chakula kenye kina mafuta lakini si mafuta mengi. Yawe ni mafuta ambayo ni kiasi cha haja kwani mafuta mengi basi yanaweza leta madhara katika mwili. Na chakula pia kisicho na mafuta basi hakini ile ladha ya kuridhisha. Hivo basi chakula ninachokipenda ni chakula chenye mafuta kiasi.

Unahifadhi data yako wapi? Data yangu nehifadhi katika kitu jilikanacho kama vile Google kwasababu ukilinganisha kwamba Google ni mtandao ambao unaaminika sana na mtandao ambao umekuwemo kwa muda mrefu hivo basi nehifadhi data zangu kwa mtandao jilikanacho kama vile ku kwasabubu pia na waamini.

Uzoefu gani wa kushangaza umewahi kuupata? Uziifu ambao nimewahu kupata ni uzoefu wa kuogelea kwa muda mrefu. Bali hapo awali sikuweza hata kuogelea hata dakika hata moja. Ila kwa sasa hivi basi ninaweza kuogelea hata kama ni kilomita moja ama kilomita mbili. Uzoefu ambao sikuwahi hata siku moja kuutarajia.

Je, umewai kuona bahari? Ndio, nishaiona bahari, upande wa mombasa, upande wa kosti kule. Ambapo niliweza kutembelea bahari ambao ilikua na maji mengi sana. Maji ambayo yalikuwa na chumvi nyingi sana. Na pia palikuwemo na samaki aina nyingi sana kama vile panga, kambare na nyinginezo. Ata kama vile tulipoona basi kuna samaki yanajulikana kama vile starfish ambaye pia nilieza kumwona.

Ndoto yako kubwa ni nini? Ndoto yangu kubwa ni kuwenda katika ama kusafiri katika mji wa Dubai ambapo ni ndoto ambayo nimekuwa na ya kutoka nikiwa mtoto nu ndoto ambayo natarajia sana kufanikisha Anachoenda kufanya kweli Dubai basi ikuwemo kama nikufanya kazi ama kutembea tu katika yale maeneo yao ya starehe kweli ni sehemu ambayo ni mzuri sana na ni sehemu ambayo inavutia kwa sana.

Jee, unatumia mitandao ya kijamii? Ndiyo, natumia mitandao ya kijamii. Mitandao kama vile X, mitandao kama vile TikTok, mitandao kama vile YouTube, na mitandao kama vile Facebook. Hii mitandao naitumia sana ikiwemo kama kupata taarifa ama kujiburudisha kwa viche kesho na vitu vingi vinginevyo.

Je unapenda kutembea misituni ndio unapenda kutembea misituni ila iwe ni misi tuni ambayo haina wanyama hatari hatari kama vile simba ama chui ama leopard ama wanyama ambao wakikupata hawawezi kubakisha hivyo basi unapenda kutembelea misituni ambayo imetulia na misituni ambayo haina wanyama hatari hatari.

Eleza chumba chako chakulala. Chumba changu chakulala ni kikubwa kidogo na kutazake ni za rangi ya nyeupe ambao ni rangi ambao naipenda. Na kitanda changu kwa kile ni kitanda na cha kuridhisha kulingana na ubora wa matress ambayo niliyo nayo. Na kila wakati ninapochungulia dirishani basi naeza ona mimea kama vile migomba ya ndizi na mahindi. Na kitu ninacho penda zaidi pale chumbani basi ni kioo changu ambacho ni kikubwa sana. Kila kila mara napo basi jitazama basi nafurahia sana.

Unafanya nini wakati wa mapumziko kazini? Nachofanya wakati wa mapumziko kazini basi ni kutulia, kukunywa maji baridi, na kisha kuchukua kitabu ambacho ninachokipenda sana kukisoma wakati natulia, na kisha baada ya hapo basi nitaweza kula chakula ama kinywaji ambacho nilikibeba, ili basi kujiburudisha kidogo kwa kiasi cha haja.